Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki mara nyingi. Haswa sana siku za Jumamosi na Jumapili, nimeenda kwenye tamasha la mziki ili kupata ama kuweza kujiburudisha ama kupata burudani. Ninapowasikiza wale wanamziki wanapozicheza zile nyimbo zao. Kwenye ukumbi ama kwenye jukwaa. Moja kwa moja tukiwatanzama kama wale wafuasi ama watazamaji. Na katika tamasha za mziki pia kuna mambo tofauti tofauti ambayo nimejifunza pale. Kuna ule mwonekano ama kuna kule kujua mwenye mziki ni nani, na pia kuna kuelewa zaidi kuhusu ule mziki unapofanywa. Kwenye jukwaa ama unapofanywa moja kwa moja kama mtazamaji nikiuangalia. Na pia, kuna pia burudani kwenye tamasha za mziki ama kuna zile kuna mtu anafurahia ama anapata furaha anapoangalia mziki.

Jee, umewai kufuga mnyama. Ndiyo, ninafunga mnyama. Mnyama ambaye ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, mbwa, paka. Hawa wanyama, ng'ombe ana manufaa yake. Katika sekta ya ukulima ama kulima, tunatumia sana sana ngombe kwa hiyo sekta. Pia ng'ombe wa maziwa ama ng'ombe wa kike wanatumika katika uletaji ama uongezaji ama wakuzaa ng'ombe zingine ama ndama ambao tunawauza na kupata hela ama nawauza na kupata hela. Pia ng'ombe wakike kuleta ama tunakamua maziwa kuyauza na kupata pesa. Kwenye sekta ya mbuzi tunahunza mbuzi na kupata pesa. Pia mbolea ya ng'ombe mbuzi na kondoo. Inatumika kwenye shamba. Ndiposa ikaweze kuongeza ukuwaji ama unawirishaji wa mimea. Kwenye sekta ya mnyama kama vile mbwa, umbwa anatumika kwenye ulinzi, sana sana natumia umbwa kuwalinda awa ng'ombe na hawa mbuzi. Pia paka, paka anatumika kwenye chumbani ndani, paka uweza kuzuia wanyama kama vile panya, kuingia kwenye chumba so anaakikisha ama anawinda na kuwamaliza wale panya wasije waka yaaribu yale maindi ambayo tumeyatoa kule shambani kwa hivyo kazi ya paka nao ndo hiyo katika sekta wanyama ambao nawafunga ama wanyama ambao nimewaweka pale nyumbani.

Hali ya hewa ya leo nila jua kali ama lilikua, la jua kali. Jinsi tunavyojisikia ama ninavyojisikia kuhusu hali ya leo. Joto lilikuwa zaidi sana. Na lilikuwa linatuzuia ama kutu halikuwa lina hatukuwa tunapata nafasi nzuri ya kufanya kazi ya nje kwa sababu ya jua kuwa kali. Pia katika mavazi ambayo tuliyavaa ama nilikuwa nimeyavaa. Siku ya leo ni mavazi mepesi, kwa sababu ya ile hali ya joto kali, na pia aina hiyo ya hali ya hewa ilikua yenye vumbi mingi. Ama hewa ilikuwa mingi ambayo ilikuwa inasababisha vumbi kuwa mingi kwenye eneo pia. Katika hali hii ya hewa kazi ambazo nimefanya ni kazi nazifanya kwenye chumba na sikuweza kutoka ni kwa sababu kutoka kwa hali ya hewa.

Katika sekta upumuzikaji wangu baada ya siku ndefu, kitu cha kwanza ninapofika chumbani, naoga ndiposa niweze kupata utulivu wa mawazo na pia kuweza kutoa uchofu mwingi mwilini kutokana na kupiga shawa ama kupiga deki. Pale ninapo piga deki pia nategeneza kahawa ambayo hunisaidia pia katika upunguzaji wa mawazo. Pia natafuta naweka mziki kusikiliza burudani. Ndiposa nikaweze pia kupunguza mawazo. Kusikiliza mziki naponya ama nayamaliza mawazo katika hiyo hali. Kusikiliza mziki tofauti na pia kwa kuhakikisha kwamba yale mambo ama lile jambo nimeweza kushiriki, nimeweza kuwa nimeweza kuwa na utofauti ama kuangalia vipindi ama filamu ama video tofauti tofauti. Ndiposa nikaweze kuyatuliza mawazo yangu. Kwa hayo ndiyo mambo ninayozingatia zaidi. Katika ninapofika ama ninapotaka kupumzika kutokana siku ndefu.

Kwenye swali la ninayecheza naye mara nyingi. Kwanza kabisa mimi hupenda kufanya mchezo na familia yangu. Napenda sana kucheza na mtoto wangu. Napenda sana wakati niko ama sina shughuli ya kufanya. Napenda sana kufurahia na jami yangu. Ama familia yangu ndiposa nikaweze kuunda ule uhusiano ama kueka uhusiano zaidi. Na pia kuonyesha mtoto wangu ni vizuri kuwa na hali ya kutambua familia yako kwanza kuliko kitu kingine chochote kile kwa sababu unapoweka ama unapocheza na mtoto pia unamsaidia kufungua mawazo na kuelewa mambo ambayo anastahili kufanya. Kwa hivyo micheza unayocheza pia na familia ama na mtoto wako inaleta utofauti. Ama inachangia sana kumfunza jinsi ya kukaa na wenzake, jinsi ya kucheza na wenzake kwa sababu unapocheza naye unamuonyesha ni vipi mtu anaweza cheza na mwenzake ambaye ni wa umri sawa na yeye. Ni vipi mtu anaweza cheza na mtu wa umri tofauti ama wa juu yake. Kwa hivyo napenda sana kucheza na mtoto wangu ama pia familia yangu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea haswa sana, kwenye kwenye wale watoto mayatima. Nimewasaidia kwa kujitolea kwanza kabisa kuenda kuwapikia, kuenda kuwafulia nguo. Kuenda kuwasaidia kucheza, kwenye michezo. Nimewasaidia sana kwa sababu wale watoto wanahitaji kuonyeshwa upendo. Nimejitolea pia kwa kuenda kuwaonyesha ni jinsi gani wanaweza wakaishi na watoto wenzao kwa sababu pale kwenye kwenye vyumba ama vituo vya watoto yatima kuna mambo mengi na tofauti tofauti ambayo hawa watoto wanahitaji kufunzwa na kuelelezwa. Nimewasaidia pia kuenda kuwaoshea zile manyumba ambazo wanaishi. Hivyo nimesaidia sana kazi za kujitolea nimefanya sana, kuenda kuwasaidia pia kusoma ama kuwafunza kulingana na hali yao, nimejitolea kwa mara nyingi kuwafunza na kuwafanyia mambo mengi.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano tofauti tofauti katika shule la upili. Mashindano haya yalikuwa ni mashindano ya mbio ya za mita mia moja na mashindano pia ya mbio za mita mia nne. Kwenye mashindano haya, kitu ambacho kilikuwa muhimu ama cha kwanza ilikuwa ni kushindana ndiposa kila mtu akaweze kupata ama mtu ambaye alikuwa anaongoza kwenye hizo mbio kupata zawadi ama kutunukiwa ama kupewa tuzo kulingana na nambari ama kulingana na uwezo wake wa kukimbia kwa dakika ambazo zilikuwa zimewekwa pale. Pia kwenye mashindano ya mita mia nne kulikuwa na zawadi zenye mlikuwa mnapewa kama kikundi kutokana na ushindi ama kutokana na ile hali ya muda ambao umetumia kushinda kushinda ama kumaliza zile mbio mkiwa watu wa kwanza.

Ndiyo napenda ama naweza kuzungumuzia shughuli zangu za ziku za mvua. Kwanza kabisa napenda sana siku za mvua. Napenda sana nyakati kuna mvua. Wakati wa mvua kuna mambo tofauti tofauti ambayo huwa nashiriki. Kama vile upanzi wa mimea ama kuweka tayari mimea kwenye shamba ndiposa ikaweze kunawiri na kutoa mazao. Wakati wa mvua huwa najitayarisha kwa kupanda huku kufanya upazi. Pia katika siku kama nyakati za mvua ama wakati ambao niliufurahia zaidi ni wakati ambao mvua unyesha ama huwa kwa wingi. Bila kupungua na huo wakati sababu za kufurahia ni kuwa wakati huo mimea hunawiri kwa kasi. Na pia hutoa mazao yake kwa haraka na kama mkulima kuyafurahia pia mambo ambayo ningependa kueleza ni jinsi mvua ilivyobadilisha mipango ya kwangu kwanza kabisa wakati mvua inapozidi kunyesha na kama mkulima hujatayarisha ama sikua nimejipanga ama sikuwa nimemaliza kuiweka mimea kwenye shamba. Wakati huu wa mvua ili iliweza kabisa kusimamisha mipango yangu. Pia wakati wa mvua mambo ambayo ama kitu mbacho huwa naskia kwenye yale matone ama ile mvua inaponyesha hiyo sauti hupendeza sana ama hiyo kelele ya mvua kama mkulima huwa inapendeza sana kwenye ama kwenye masikio wakati mtu ambapo labda ni wakati wa usiku na upo kwenye wa usingizi.

Kwa siku uwa na ngoja baru wa pepe labda mara mbili ama tatu kwa siku kwa sababu inatengemea ni kipi ambacho ni meweza kutuma hama kungoja kwenye zile kwenye hiyo njia ya mawasiliano ya kitekinolojia. Na pia inatengemea ni mawasiliano ya aina gani ambayo ni mefanya pale. Ama labda kuna kitu chochote ya mbacho nimekua nimetuma na kukisubiria. Ndiposo kika weze kuruli. Kwa siku siwezi nikabainisha ni baruwa pefe ngapi. Naweza nikazipotkea. Hivo inatengemea ni nalingana nikipi labda nikua nimefanya awali. Na labda kitaingia siku gani. Kwa kungoja hapo kidogo. Siwezi nikabainisha muda ama wakati. Ama kwa siku ni marangapi na weza nikapukea baruapepe.